Nimejenga zoea nzuri kama lile la kueza kuwa na uwezo wa kuamka kila siku asubuhi na mapema na kufanya yale manwa ambayo nafaa kufanya yote wakati ufao. Ni zoea mzuri sana la kueza kuamka mapema kila siku na kufanya jambo lote na.